Za wadi mzuri nileo ipokea. Ache nifafanue kidogo. Siku ya kuzaliwa kwangu ya kumi na tatu. Ilikuwa ya kipekee sana. Nilipofika nyumbani kutoka shule. Nilikuta familia yangu menitayarishia sheree ndogo. Baada ya chakula, mama alinipa zawadi ndogo iliofungwa kwa karatasi ya rangi. Nilipofungua, nilikuta ni kitabu nilichokua ni kitamani kwa muda mrefu. Mawazoni nilidhani ni zawadi ya kawaida Lakini mama aliniambia kitabu hiki kitakufungulia milango mingi ya maarifa Nilipoanza kukisoma niligundua kuwa kilinifundisha mambo mapya na kunipa hamasa ya kusoma zaidi Tangu siku hiyo upendo wangu wa kukua kusoma uliongezeka na matokeo yangu shuleni ya kaboreswa hadi leo, zawadi hiyo inanifanya nikumbuke kuwa zawadi bora si ile gharama kubwa. Bali, ni hile inayobadilisha maisha.

Mchezo ambao ningependa kujaribu kuna mchezo nyingi Inayopendwa na vijana lakini mchezo ningependa kujaribu zaidi ni kuogelea Nimekuwa nikiona mchezo huu kwenye televisheni na kwenye mitandao ya kijamii na unanivutia kwa sababu unahitaji umakini, nguvu na ujasiri na ingapenda kujaribu kuogelea kwa sababu husaidia kuimarisha mwili na afya kwa ujumla Pia ni mchezo na unofundisha nidhamu na kujiamini Ingawa ni naogopa maji kidogo kwa mazoezi ni naamini kwa mazoezi na msaada wa mwalimu n taeza kushinda uwoga wangu Natamani siku moja nitapata na nafasi ya kujaribu mchezo huu na kufurahia ufaida za ke nyingi.